Nimesikiza habari za le asubuhi. Kuna mambo mengi yanayotokea anchini. Serekali inasema watajenga barabara mpya kwenye mkahawa wetu. Hio ni habari njema. Barabara za sasa ni mbaya sana. Pia wamesema bei za mafuta zimepungua kidoko. Itasaidia watu wengi. Nauli za basi zitashuka. Lakini bei za vyakula bado ni juu sana. Wakulima wanasema mvua haikutoi mwaka huu. Ni jambo la kusikitisha. Natamani msimu ujao utakuwa mzuri zaidi. Habari za dunia zinaonyesha mambo mengi yanaendelea. Niombe amani iwe duniani kote.